Mimi ni mtu wakuwahi, napenda kufika katika matukio yote mapema, ili niweze kuona watu wanavyoingia, ili niwe tayari, nijitayarishe katika hali zote, zinazoenda kufanyika. Kwa hivyo lazima niwahi, nifike mapema kabla ya watu wengine. Hili nimenisaidia sana maishani, tangu nikiwa shuleni, na hata nilipo anza kazi, nimekuwa nikifika mapema sana.

Naam. Napenda sana kulima bustani. Bustani likilimwa vizuri, linapendeza, linakuwa na machungwa, maembe, maua, linafurahisha sana. Ukienda na unaketi huko, unalima, inakuwa namna fulani inanawiri sana na inafurahisha sana na kila mtu nadhani mimi napenda sana kulima bustani langu na ningependa kia kila mtu pia awe akifanya hivyo.

Ili kujitunza natia bidii maishani kila siku naoga, naendelea kusoma, nahakikisha kwanza kwamba nakula vyakula vizuri, sikuli vyakula vimejaa mafuta, kama vibanzi, nakula vyakula vinavyosaidia, zinasaidia kunawirisha maisha yangu kwa mfano matunda, kama vile maembe, ndizi. Hizi ndiyo vitu ambazo nafanya kujitunza. Pia nahakikisha usafi, kuoga kila siku angalau mara mbili au tatu na pia kuhakikisha nakimbia ili niwe katika hali mzuri ya kimaisha.

Kuhimiza ushirikiano katika timu, huwa naongea na wale watu wa ambao wako kwa kwa hiyo timu Nawambia ya kwamba tunahitaji kufanya mambo fulani ili tu pate manufaa fulani Kwa hivyo nahimiza watu waonge pamoja, wafanyie vitu pa moja ili ushirikiano uweze kulingana kuendelea kukua katika timu Pia kando na mambo ya kawaida au mambo ambayo timu inafaa kufanya saa zingine pia tunaimiza ushirikiano kwa kukuwa na mambo mengine baadae Kwa mfano watu wanakunywa pa moja, wanakula pa moja, hivyo wanajuwana zaidi na ushirikiano unakuwa.

Timu bora ya mpira wakirugby huko marekani ambayo naipenda inaitwa All DC. Timu hii naipenda sana wakati inapocheza mi husikia moyo wangu unasisimuka kwa furaha. Maanake mimi niliwahi kucheza mchezo wakirugby, hapa Kenya pia ni mchezo unaojulikana sana. Kwa hivyo huwa tunafuatilia sana michezo ya mpira wakirugby huko marekani. Na timu ya Oldie si napocheza mimi lazima niwe hapo nikue katika televisheni yangu nione kinachoendelea Wakati mwingine hata naongea na rafiki zangu ambao wako marekani kuhakikisha ya kwamba naeza kufuatilia mchezo huo.

Napendelea mwanga wa kati maanake mwanga mkali ukichapa unakuumiza macho. Kwa hivyo mi napendelea mwanga wa kati ambao hauumizi macho, unaeza kusoma, unaeza kufanya mambo mengine kama vile kusafisha nyumba, kuona televisheni. Lakini mwanga mkali unaumiza macho na huwezi fanya kitu.

Kwa sasa mfereji wa TV ninaoufuata unaituwa Breaking Bad. Mfereji huo ni wakitambo lakini umenisisimua kwa muda mrefu. Kuna watu kama vile Walter white, kuna Skylar. Hawa ni watu ambao nikiwaona hivi nafurahi sana. Nasikia raha sana ndani ya mwili wangu nikiwaona. Na ningependa kuwahimiza watu ingine pia waeze kufuatilia mfereji huu.

Mchezaji wa michezo ninaompenda anaitwa Bukayo Saka. Bukayo Saka anacheza mpira uingereza katika timu inayoitwa Arsenali. Bukayo Saka ni wa asili ya kiNigeria, ni mweusi, lakini anacheza vizuri, anajua kuongea kiingereza. Anacheza katika upande wa kulia, ni striker upande wa kulia. Ni mchezaji mzuri sana na ningependa kuwahimiza nyote muende mumtafute, muangalie Bukayo Saka anavyocheza ni mcheza jimzuri sana.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa netiboli. Netiboli hapa Kenya, Haswa, unachezwa na wasichana. Wanaume sijaona sana wakiucheza, lakini ninapoona wasichana waki ucheza mchezo huu. Unakaa mchezo mzuri sana na mchezo wakusisimua. Kwa hakika ningependa kujaribu mchezo huu, wakati fulani nikipata fursa. Niweze kuona kama mimi pia nitachangamka na kusisimuka, ni naviona wasichana wakiwa wamesisimuka.

Filamu ninayoipenda inaitua Power. Power ilikuwa na wachezaji kama vile Ghost, Tommy. Ni filamu iliosetiwa katika mji wa New York. Jiji la New York ambapo walio iact filamu hiyo ni Ghost na Tommy. Na wanauza dawa za kulevya. Dawa hizi. Ni filamu ya kusimua sana manake. Kuna wakati Ghost na Tommy wanakosana. Kuna wakati mmoja wao anashikwa ndani. Kuna hadi pia mwingine anaitwa Kanan pia aliact katika filamu hiyo. Ni filamu mzuri sana, noma sana na ningependa kuwaimiza nyote. Mwende mwangalie filamu hiyo. Ni smart sana.

Kazi za dharura ninazo zishughulikia ni kwa mfano uwanjani Wakati mchezaji mmoja anaumia mimi huwa nakwenda kule namsaidia namfunga bendeji namvalisha vyatu namtoa nje namfanyia dharura za kazi za dharura kwa mfano nampepeta usoni nahakikisha yakwamba ameanza kupata afueni kisha napiga simu katika idara ya ambulensi wanakuja wanamchukua wanampeleka hospitali kuangaliwa na daktari.

Naam naam nimewahi kulima Nime lima maramingi sana maishani Nikiwa mdogo nilizaliwa upande wa magharibi hapa Kenya Tulikuwa tunalima mahindi miwa Tulikuwa tunapanda kule kulima kwa kupalilia alafu kuna kuvuna Nime lima maramingi sana Hata siwezi kusema ati maramoja ama marambili Nime lima kama mara mia moja Nime lima maramingi sana Hapa Kenya ni si rahisi kumpata mtu ambaye hajalima, maanake sisi wote ni wakulima na Kenya, uchumi wa Kenya umejengwa katika ukulima, maanake rais wa kwanza wa Kenya alipo ingia madarakani, aliwahimiza wa Kenya kurudi mashambani.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni pale Fort Jesus kule Mombasa. Ingawa mimi ni mzaliwa wa Kenya, sijawahi kuenda katika eneo la Fort Jesus huko Mombasa. Nasikia eneo hili lilijengwa na uareno katika kama njia ya kuwalinda katika kupigana. Ningependa sana kuenda eneo hili, nione makombora ambayo yako huko, nione jinsi ukuta ulivyojengwa. Itakuwa vizuri sana nikieza enda eneo kama hili.

Maranyingi wikendi mimi huenda wanjani kucheza mpira. Mimi hufanya mazoezi na marafiki zangu na watu wengine maishani mwangu. Tunafanya mazoezi ya mpira, tunagawana katika timu mbili na hizi timu tunacheza mpira. Na timu inayoshinda inapokea zawadi kutoka kwa timu nyingine. Wakati mwingine mimi huenda kilabuni kunywa pombe ama hotelini kula chakula.

Nam nam, nina vaa saa, nina saa tatu, saa hizi mimi huzibadilisha, saa moja ni ya rangi ya thahabu, saa nyingine ni rangi ya fedha na saa ya tatu ni ya rangi ya rangi nyeusi. Mimi huvaa hizi saa kulingana na rangi ya nguo ambayo nimevaa. Siku ambayo naenda mahali ambapo nataka watu waniogope sana navaa rangi ya rangi navaa saa ya rangi ya thahabu, siku ambayo ni ni nataka kuvaa rangi ya fedha naivaa na siku ya kawaida ambayo tunaenda kupatana na vijana ambayo tumezoeana mimi huvaa saa ya rangi nyeusi.

Mahali pazuri ambapo nimewai kusafiri ni katika kisiwa cha Maldives huko nilipelekwa huko na ex wangu Tulikuwa tumependana sana na tulipopata pesa nyingi Akanipeleka huko tulitembea baharini, ufukweni mwa bahari, tulikula vyakula vitamu vitamu Ningependa sana kurudi huko Hata nikieleza kwa maneno, sidhani maneno ya nafanya ya nafanya, ya nadhihirisha uzuri wa eneo hili.

Utotoni tulikuwa tunapenda chapati, siku ambayo chapati ingepikwa ilikuwa siku ya raha tele, tulikuwa tunapiga, tulikuwa tunashangilia kwa furaha, tunaimba, tunasharekea, kumbu kumbu hii inanipa raha nafurahi sana nikikumbuka jinsi tulivyokuwa tunapenda chapati na kila wakati tulipokuwa mezani tukikula chapati ni kumbu kumbu ambayo siwezi isahau tangia utotoni mwangu.

Naam naam mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni manake yanakusaidia kupata jinsi jambo lilivyo semwa ama jambo lilivyotokea Wakati mwingine tangazo la kwanza halina ufafanuzi mzuri lakini ukienda katika maoni unapata uhasa wa tendo liliofanyika na pia unapata hadithi nyingine inakusaidia kuwaza ama kupanua mawazo yako.

Naam naam nimewahi jifunza kupiga gita katika shule ya sekondari kidato cha tatu nilijifunza kupiga gita Mimi nilisoma katika shule ya ujumla Yani shule ambayo ina wavulana na wasichana na ili uweze kumkatia msichana ilikuwa lazima ukuwe unaweza kucheza gita Kwa hivyo huo ndio wakati ambao nilijifunza kupiga gita.

Kazini mimi nina uweledi katika kazi zinazoitaji nguvu. Mwili wangu ni mkubwa na hivyo kazi zinazohitaji kuinua viuma, kufanya uhandisi. Imani hio ambao mimi nina uweledi sana. Hasa kuchomelea vyuma, nina uweledi sana katika area hizo na nguvu zangu ziko hasa katika maeneo hayo.

Naam mimi hupiga kura, mimi hupiga kura, hapa Kenya tuna mchagua kiongozi wa wadi, tuna mchagua mbunge, tuna mchagua gavana, tuna mchagua seneta, nimepiga kura kuchagua hawa wote, nime chagua ata rais, na mimi hupiga kura kabisa na napenda kutumia nafasi yangu kumchagua kiongozi.

Mimi hutazama video katika eneo la YouTube Mimi huenda YouTube naangalia video zilizo wekwa na watu aina aina Mimi nina watu ninaopenda kuangalia katika mtandao wa YouTube naangalia kwa mfano watu kama Aya Marwa, Nicholas Kioko Mimi huangalia kile walicho posti na kitazama wakati mwingine pia mimi huenda Netflix natazama Lakini sana sana mimi huwa katika mtandao eneo la YouTube.

Shirika langu husaidia watu na hili ni jambo ambalo mi napenda sana. Napenda sana shirika langu linaposaidia watu kwa mfano wale katika jamii wasiojiweza, wale ambao walipoteza wazazi kwa mfano watoto wayatima, wale waze, wale wajane pia, wanawake waliopoteza wazee wao. Napenda sana shirika langu likisaidia watu.

Mimi ninapenda majira ya masika. Wakati wa masika mvua ni nyingi na inamaanisha ya kwamba mimea inanawiri Kwa hivyo wakati wa masika chakula ni kingi Ukipanda mboga mboga hiyo inakuwa mbio sana na unaweza kuvuna Kwa hivyo chakula kiko kwa wingi Ukipanda mahindi, mahindi yananawiri Miwa inakuwa na inanawiri pia Kwa hivyo majira ya masika ni mazuri sana na nayapenda sana kwa sababu ya wingi wa chakula.

Naam naam ni mewahi kushiriki mashindano ya mbio mashindano haya nilishiriki nikiwa katika shule ya sekondari Mwalimu alikuja darasani ya akauliza nani anaweza kukimbia Mimi nikaunyosha mkono wangu juu mbio mbio Nikachaguliwa, tukapanda basi ya shule, tukapeleko katika shule na ito wa St. Peter's Mumias Tulipofika huko, tukaambiwa twafaa ku kumbia kama safari 24 kuzunguka uwanja safari 24 Nilikuwa sijafanya mazoezi sana Nilikimbia safari 3 Nikasikia nikama hewa Inanitoka Nikaanguka chini Lakini watu wengine waliendelea wakakishindana adi mwisho.

Mimi husharekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu pamoja na marafiki zangu. Siku hiyo huwa napika chakula kingi, napika vyakula kama wali, chapati, kuku, mchele, kuku, mbuzi, kondoo, kisha nanunua vinywaji kama vile pombe, sharubati, kisha na pika keki kubwa ambayo naandika jinalangu hapo. Alafu naweka kama kandili mbili hapo juu napuliza kandili Nasema ni nachotaka mwaka huu Alafu watu ananiimbia nyimbo za kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa Kisha tuwala keki na vyakula vyote tunakunywa pombe na tunahesabu ya kwamba siku imeisha.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza huwa kupanga siku yangu. Huwa naamua ile kazi nitaifanya ya kwanza, halafu ya pili, ya tatu, hadi ya mwisho. Kisha nachukua pia kitengo cha muda ambao nitakuwa nikipumzika na kula chamcha. Kwa hivyo, kutia utaratibu ama mpangilio ndiyo jambo la kwanza ninaloifanya napoanza kazi.

Naam, naam, napenda hadithi za ajabu kwa mfano hekaya za abunuwasi, napenda hadithi zisizo kaa ukweli, yani hadithi za kiajabu ajabu, hadithi kama hizo hupanua mawazo yangu na kunisaidia kufikiria, kando tu na mambo tunayaona, tunafikiria adi vitu ambavyo haziko, vitu ambavyo hatujawahi ziona, ndiyo mana napenda hadithi za ajabu.

Naam naam napenda muziki wa jadi maanake unanikumbusha asili yangu Kwa mfano sisi bantu tulitoka katika eneo la kongo na napenda sana kusikiliza muziki wa kiasili, muziki wa kwa mfano rhumba, lingala Maanake sote tulitoka kongo na ukisikiza nyimbo kama hizo Unakumbuka mababu zetu, nakumbuka baba zetu Maanake huo nio muziki uliotukuza.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine, kwa furaha, maaake maoni ya wengine hunisaidia kukua na kurekebisha mambo ambayo yamekua yakienda vibaya katika maisha yangu Mimi hupokea maoni vizuri, huwasika siriki mtu anaponipa maoni, hata yawe mabaya au mazuri Maramingi maoni haya huja kwa njia ya simu na pia mtandaoni ni napoposti picha watu pengine husema mambo, ndiyo maoni nipopokea.

Mchezo ninaopenda kucheza ni mchezo wa soka. Mimi nimependa mchezo wa soka tokea nikiwa mdogo. Nilikuwa nacheza na ndugu zangu, nacheza na binamu zangu. Kwa hivyo napenda sana mchezo wa soka. Mimi pia nilikuwa ama mimi ni shabiki wa timu ya Arsenal ambayo iko uingereza Mimi huona wanavyocheza mchezo huo na hurudi hapa nyumbani na kujaribu kucheza wanavyocheza. Kwa hivyo napenda sana kucheza mchezo wa soka.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujikaza na kujitahidi, kwanza mimi hupanga, hutia mpangilio wa kazi hizo na kuweka zile ambazo zinahitajika, kwanza naziweka mbele, halafu zile ambazo bado nina wakati nazieka mwisho. Mimi huwa mtulivu katika msongamano wa kazi, maanake ukiwa na wasiwasi, utashindwa hata kufanya kazi yenyewe. Kwa hivyo nikiwa mtulivu naifanya pole pole, hadi namaliza.

Napo hitaji msaada kazi ni mimi huongea na wenzangu nikiwa wanaweza nisaidia. Basi wana nisaidia. Wakishidwa kunisaidia mimi huenda kuona mkubwa na mwambia kwa mba na hitaji usaidizi katika jambo fulani. Na sana sana mkubwa hunisaidia kufanya ilo jambo. Ama yeye huongea na mfanyi kazi mwingine na kumambia akujia anisaidie.

Naam napenda sana kuenda pwani, pwani ni kuzuri, unapata kutangamana na waswahili, unapata kuenda ufuweni mwa bahari, unapatana na watalii, wasichana warembo warembo, wanaume wenye misuli tinginya, unapata kula mnazi, vyakula vya kipwani, na ni nzuri sana, ni nzuri sana na napenda sana.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni tabia ya kusaidia watu Mimi hupenda watu ambao wana roho za utu wale watu ambao hawaezi kukuona ukikaa tu kwa shida na hawakusaidii Mimi upenda sana tabia ya utu katika binadam Nikiona mtu ana utu mimi ufurahia sana na nitampenda uyo mtu.

Napendelea hali ya baridi manake kukiwa na baridi waweza vaa nguo na ukahisi joto lakini kukiwa na joto uwezi vaa nguo ukahisi baridi kwa hivyo napenda sana hali ya baridi manake pia kukiwa na baridi hutokwi na jasho unabaki msafi lakini kukiwa na joto unatokwa na jasho na unaanza kunuka hata wenzako pia wanaanza kunuka.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa ana. Kuwasiliana na mtu ana kwa ana, unaweza kuona macho yake. Ukajua kama na anakudanganya ama anakuambia ukweli. Unaweza pia kutazama uso yake, ukaweza kuangalia mikono yake, miguu. Ukatazama vile mwili wake unasonga na ukajua kama anasema ukweli ama uongo. Lakini ukitaka ukiongea na mtu kwa simu, huwezi jua kama anakudanganya. Kwa hivyo napenda mawasiliano ya ana kwa ana.

Shughuli inayo nipendeza zaidi ni kuendesha pikipiki. Mimi hupendezwa zaidi ni napoendeshwa kwa pikipiki. Mtu akinibeba, mimi hufurahia kwa sababu ukiendesha kwa pikipiki, upepo una kupiga vizuri. Unapata kuwa na mandari, unafurahia maumbile ya dunia. Unaona watu vizuri, unafurahia. Mambo na yao na kwa hivyo mimi napenda sana. Anapendezwa sana na kubebwa katika pikipiki.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha siku njema, kilicho andikwa na Ken Walibora. Siku njema inamwongelea mtu ambaye alikuwa yatima. Mamake Zainabu Makame alipokufa siku njema ilianzia Tanga Tanzania. Hani Kongo ya mswahili anapitia mambo mingi sana lakini mwishowe anakuja kufaulu. Anapitana na watu kama vile selimani wa punda lakini anafaulu mwishowe.

Sherehe ninayoipenda sana ni sherehe za krismasi. Sherehe za krisimasi ni wakati ambapo unapata kukutana na jamaa, marafiki, familia, watu ambao umekawia sana kupatana nao, watu ambao mulikuwa wadogo pamoja, mnakutana nao. Kwa hivyo sherehe za krisimasi ni muda mzuri sana na mimi hupendezwa sana na sherehe hizo.

Wazo zuri sana ambalo ninao siku ya leo ningependa watu duniani wachanganyishwe wa Afrika, wachanganywe na wazungu, wachanganywe na wahindi, wachanganywe na wachina Tukichanganywa hivo, watu wote akili yao itaeza kusonga juu na tutaweza kuleta maendeleo kila mahali duniani hakutakuwa na eneo moja watu kuwa wamefaulu, watu wamepata hali nzuri na wengine wanateseka.

Naam mimi huweka picha zangu mtandaoni, video, mi ni mtu anayependa mtandao sana na naamini siku moja nitakuja kuwa mtu anayejulikana sana mtandaoni. Kwa hivyo mimi uweka video na picha zangu mtandaoni bila kuogopa, mimi uwekea kila mtu aone, wakitaka wafanye wanachotaka lakini mimi namuamini mungu na hakuna kitu kitakacho nipata.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupatana na rafiki zangu, tunaofanya kazi nao, tunapigia hadithi, tunaongea, tunajuliana hali, tunajua hali zinavyoendelea katika maisha yetu. Wakati mwingine mimi huenda kula, mimi hupenda kula sana kaimati na mimi huenda katika duka kununua kaimati na nakula.

Naam naam napenda kusikiliza radio sana sana hasa nikiwa naendesha gari mimi husikiliza radio Mimi husikiliza stesheni kama vile radio jambo kiss 100 penda sana kusikiliza radio Maanake ukisikiliza radio huitaji kuangalia kama vile televisheni na pia radio hukusaidia kupata habari mbio sana.

Mafanikio ya binafsi nayathamini kazini ni mtu anapopata promotion na anapata pesa zaidi. Kitu cha maana kazini ni mtu kupata pesa na hayo ndio mafanikio ya kibinafsi ninayothamini zaidi. Hata upewe jina kubwa kazini kama pesa haitoshi. Basi huwezi kusema kitu mbele watu.